Ninapenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu kwa sababu nisehemu ambayo imenijenga kwa namna moja au nyingine na imenifanya nijisikie kuwa na mizizi fulani mahali. Ninachokipenda zaidi ni hisia kuzoeana na kujuana. Katika mtaa wangu, watu wengi wanafahamiana hata kama si marafiki wakaribu, mnaweza kusalimiana barabarani kuulizana hali au hata kusaidiana bila mipango mingi. Hali hii hunifanya nijisikie salama na kuwa sehemu ya jamii, si mtu anayeishi tu ukaribu na wengine bila uhusian wowote. Pia napenda urahisi wa maisha katika mtaa wangu, vitu vingi muhimu viko karibu. Kama vile kibanda cha mamamboga, duka, sehemu ya kununua chakula au hata kituo cha usafiri. Hii inanifanya nisiwe na presha kubwa kusafiri, bali kila kwa kila hitaji dogo. Unapotaka kitu haraka, unajua utakipata bila usumbufu mkubwa. Huo urahisi, uleta utulivu fulani wa akili m, hasaa katika maisha ya kila siku, yenye haraka. Jambo lingine ninalolipenda ni mazingira yake. Si lazima yawe ya kifahari sana, lakini yanauhalisia. Kuna kelele zake za kawaida, watoto wakicheza, watu wakizungumza, muziki mdogo kutoka mbali, lakini kelele hizi hazinikeri. Zinanipa hisia ya uhai. Unajua kuna maisha yanayo endelea. Wakati mwingine jioni, upepo unapopita watu wakikaa nje au watoto wakirudi nyumbani unahisi mtaa unapumzi yake mwenyewe. Napenda pia tabia za watu wa mtaa wangu. Kuna watu wakarimu wanaopenda kusaidia na mara nyingi wanajali. Ukipatwa na shida ndogo, kuna mtu atakayejitokeza kusaidia. Hata kama hamjuani sana hilo hunikumbusha kwamba bado kuna ubinadamu na moyo wakusaidiana. Hata katika dunia ambaye watu wengi wamekua wakijali mambo yao binafsi zaidi. Mtaa wangu pia unahadithi na kumbukumbu. Kuna maeneo fulani nikiyapita yananikumbusha mambo ya zamani. Labda nilipitia hapo nikiwa mdogo au kuna tukio fulani lilitokea hapo. Hata kama kumbukumbu si zote zilikua nzuri bado zinanifanya nijisikie kuwa nimekuwa hapo. Mtaa unakuwa kama kitabu cha maisha, chenye kurasa nyingi. Kila kona ikiwa na simulizi lake. Napenda pia ukweli kwamba, mtaa wangu unanipa uhuru wakuwa mimi mwenyewe. Sihisi presha ya kujionyesha au kujifanya mtu mwingine. Naweza kuvaa kawaida, kuzungumza kwa uhuru na kuishi maisha ya kawaida bila kuhisi kuhukumiwa sana. Hii hunipa amani ya ndani kwa sababu, najua niko mahali ya mbapo ninaeleweka kwa namna yangu. Zaidi ya hayo kuna hisia ya usalama wakihisia. Hata kama si kila kitu nikamilifu, unajua nipo mahali ninapoweza kurudi baada ya siku ndefu nikapumzika na kujisikia nipo nyumbali. Mtaa wangu ni mahali pakupumua, pakujitafakari na pakujiweka sawa tena kabla ya kuendelea na maisha.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki. Kwangu, mazoezi siyo tu swala la kuonekana vizuri. Bali ni sehemu ya maisha inayonisaidia kuwa na nguvu, utulivu, wa akili na afya kwa ujumla. Kwa kawaida, napenda kufanya mazoezi angalau mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Kuna siku nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa mwendo wa kasi au kujinyoosha. Na siku nyingine nafanya mazoezi yanayochosha zaidi kidogo kama mazoezi ya nguvu ya mwili na au kukimbia kwa muda mfupi. Sipendi kujisukuma kupita kiasi kwa sababu nimejifunza kuwa mwili ukipewa mzigo mkubwa ghafla, unaweza kuchoka au kuumia, jambo ambalo linakatisha tamaa badala ya kusaidia. Lakini ninachothamini sana ni kusikiliza mwili wangu. Kuna siku najihisi mwenye nguvu na motisha kubwa. Na kuna siku najihisi mchovu au akili imelemewa. Siku kama hizo, sifanyi mazoezi mazito naweza kuchagua kupumzika au kufanya kitu chepesi sana kama matembezi ya polepole au mazoezi ya kupumua. Kwangu, hiyo pia ni sehemu ya mazoezi kujua lini upumzike. Mazoezi hunisaidia sana sana upande wa akili na hisia. Baada ya kufanya mazoezi, huwa najihisi mwepesi kichwani, mawazo yanatulia, na hata stresi hupungua. Ni kama kutoa mzigo uliokua umejikusanya mwilini bila kujua. Wakati mwingine, mazoezi yanakua kama muda wangu binafsi wa kutafakari, bila kelele za nje, bila presha ya watu. Ni mimi tu na mwili wangu. Pia, nimegundua kuwa mazoezi mara kwa mara, hunisaidia katika nidhamu ya maisha kwa ujumla. Unapojifunza kuamka na kufanya mazoezi hata siku ambazo huna hamu sana, unajifunza kujisimamia. Hiyo, hiyo nidhamu inahamia hata katika kazi, mipango ya siku, na malengo mengine ya maisha. Ni kama mazoezi ya mwili, yanajenga pia misuli ya uvulivu wa akili. Sifanyi mazoezi kwa ajili ya mashindano au kufikia kiwango fulani cha juu bali kwa ajili ya uendelevu nimejifunza kuwa ni bora kufanya mazoezi kidogo lakini kwa muda mrefu kuliko kufanya mazoezi mengi kwa wiki moja halafu kuwacha kabisa ndiyo maana hata nikikosa siku moja au mbili sijilaumu sana narudi tu taratibu kwenye mzunguko wangu wa kawaida.

Napenda kuwa mahali penye utulivu. Lakini penye hai wa kawaida. Sio palipo kimya kabisa kupita kiasi. Wala, sio palipo na kelele zisiso na mpangilio. Ninathamini sana mazingira yanayo nipa nafasi ya kupumzika. Kufikiri na kujihisi huru, bila presha ya nje, kunilazimisha kuwa mtu nisie kuwa. Mahali napopenda kua, ni pale ninapohisi niko sawa kua mimi, bila kujieleza sana, wala bila kujitetea. Napenda mahali penye amani ya akili. Hii inaweza kuwa sehemu isio na makelele mengi, isio na msongomano wa watu wanaokimbizana, na pia isio na vurugu za kila aina. Sikuamba sipendi watu, lahasha. Lakini, napenda mazingira ambayo hayani shambuli kisaikolojia. Mahali ambapo, unaweza kukaa, kusikiliza mawazo yako, na hata kukaa kimya bila mtu kukuhisi vibaya. Utulivu wa aina hii, hunifanya nijisikie salama na mwenye uiano wa ndani. Lakini pia sipendi mahali palipotupu au pasipo na maisha kabisa. Napenda kujua kuwa, kuna watu karibu, kuna sauti za kawaida za maisha, labda watu wakizungumza kwa umbali, watoto wakicheza, upepo ukipita, au shughuli ndogo ndogo tu za kila siku. Hii, hunipa hisia ya kuwa sehemu ya dunia halisi, si yakujitenga nayo ni ile mizani, kati ya utulivu na uhai. Napenda sana mahali penye mazingira ya asili, hata kama ni kwa kiwango kidogo, mti, mti mmoja, bustani ndogo, au hata upepo wa asili tu, hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Asili hunisaidia kutulia, kupunguza mawazo mengi na kukumbuka kuwa, maisha yanamwendo wake wa kawaida. Mahali penye kijani, au hewasafi unipanguvu ya kiakili na kihisia, ambayo siirahisi kuipata mahali palipojaa saruji na kelele pekee. Mahali ninapopenda pia ni panapoheshimu nafsi binafsi. Sipendi sehemu ambapo kila mtu anaingilia maisha ya mwenzake au ambapo unahisi, macho ya watu yako kila mahali yakikupima. Napenda uhuru wa kukaa kimya. Kusoma, kufikiria, au hata kuangalia tu bila kuulizwa maswali mengi. Mahali pa aina hii, unifanya nijisikie huru na heshima. Kihisia, napendelea kuwa pia mahali, panapokua na joto la kibinadamu. Si lazima liwe la kifahari. Bali liwe na roho, sehemu ambapo, watu niwakawaida. Wanaselimiana, wanacheka, na hawajifanyi wakubwa kupita kiasi. Hata kama ni mazingira rahisi, mradi tu kuna utu na uhalisia. Unifanya nijisikie nikiwa nyumbani kabisa.

Mie hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa uwazi na kuwa mkakati na kujifunza bila kujidharau. Nimekuja kugundua kwamba, hakuna mfanyikazi mkamilifu na kujaribu kuficha udhaifu kazini mara nyingi huleta matatizo makubwa zaidi kuliko kutambua na kushughulikia kwa busara. Kwa hiyo, mtazamo wangu kazini si kupigana na udhaifu wangu, bali kuuelewa na kuugeuza kuwa sehemu ya ukuwaji wangu wa kitaaluma. Hatua yangu ya kwanza ninayochukua ni kujifahamu zaidi kazini. Ninajiuliza mara kwa mara ni maeneo gani ya kazi nayafanya vizuri, na ni yapi hunipa changamoto. Kwa mfano, kuna kazi ambazo zinahitaji umakini wa muda mrefu au kasi fulani ambayo si ya asili ya kwangu. Badala ya kujifanya niko sawa kila wakati nakubali ukweli huo. Kujitambua, hiyo kujitambua hunisaidia nisishangazwe na makosa yangu mwenyewe, na hunipa nafasi ya kuyazuia kabla hayajawa makubwa. Ninapogundua udhaifu fulani mie hujaribu kuupangia mfumo. Kama najua ninaweza kusahau baadhi ya vitu, ninatumia kumbukumbu, orodha za kazi au hata vikumbusho. Kama najua ninaweza kuchelewa kukamilisha kazi fulani, najipangia muda wa ziada mapema. Hii inanisaidia kuendelea kutoa matokeo mazuri, hata pale ambapo udhaifu wangu bado upo. Kazini pia nimejifunza kutumia nguvu za wengine kwa hekima, si kwa kujificha, bali kwa kushirikiana. Ikiwa ninafanya kazi na timu, na najua kuna mtu ana nguvu zaidi katika eneo ambalo mimi ni dhaifu, siogopi kushirikiana naye, au pia kuomba ushauri. Hii haipunguzi dhamani yangu. Badala yake, inaimarisha matokeo ya timu mzima. Timu nzima, ninaamini kazi nzuri hutokana na ushirikiano, si ushindani wa kuficha mapungufu. Jambo lingine ni kujifunza mara kwa mara. Udhaifu mwingi kazini unatokana na ukosefu wa ujuzi au uzoefu. Kwa hiyo, ninatafuta fursa ya kujifunza. Iwe ni kuuliza maswali, kusoma, kuangalia jinsi wengine wanavyofanya. Au hata kukubali kurekebishwa. Sikubali marekebisho kama mashambulizi binafsi, nayachukulia kama mwanga, unaonisaidia kuona mahali pa kuboresha.

Kwa kawaida, jioni yangu huanza kwa kupunguza mwendo. Baada ya kufanya shughuli za siku, najitahidi kutoruka mara moja kwenye mambo mazito. Najiuliza kimya kimya. Leo imekuwaje? Hii hunisaidia kuwacha mzigo wa siku, taratibu. Wakati mwingine, nachukua muda mfupi kukaa kimya. Kupumua kwa kina na kutembea kidogo tu ili kubadilisha hali ya mwili kutoka kwenye kasi ya kazi. Kwenda kwenye utulivu. Baada ya hapo, nafanya mambo madogo madogo ya kupanga mazingira. Naweka vitu mahali pake, nasafisha kidogo. Au napanga nitakachotumia siku inayofuata. Haya mambo yanaonekana madogo. Lakini yana hadhari kubwa sana kwangu. Yanapunguza kelele za akili. Kwa sababu, najua siku inayofuata sitaanza nikiwa na vurugu au mchanganyiko. Mpangilio wa nje, huniletea mpangilio wandani. Kuna sehemu ya jioni pia ninayoitega kwa kujijali. Kwanza ni kuoga kwa utulivu, kujinyoosha mwili, au hata kufanya kitu kinachonisadia kwanza kuachia mkazo wa siku. Si lazima liwe jambo kubwa. Hata dakika chache tu za kujitunza, hunipa hisia kujiheshimu, najifunza kusikiliza mwili wangu. Kama umechoka naupa mapumziko. Kama bado una nguvu kidogo nautumia tu kwa upole. Jioni pia ni muda ninaoutumia kwa mambo ninayoyapenda bila presha. Naweza kuwa ni kusikiliza muziki taratibu, kusoma, au kuangalia kitu cha maana kinachoniburudisha bila kunichosha. Najitahidi kuepuka vitu vinavyochochea sana akili kwa sababu nataka jioni inimalizie siku kwa amani, sikuniongezea msisimuko. Kihisia, napenda kutumia sehemu ya jioni kwa kutafakari. Najiuliza maswali rahisi. Ni jambo gani moja liloenda vizuri leo? Ni funzo gani nimelipata? Hata kama siku haikuwa nzuri sana. Huwa najaribu kuona angalau kitu kimoja cha kushukuru. Zoezi hili hunisaidia kulala nikiwa na moyo mwepesi bila kubeba lawama au majuto mengi.

Naam, napenda kufanya kazi za nyumbani sana. Kufanya kazi nyumbani, kumenifanya nijielewe zaidi. Jinsi ninavyofanya kazi vizuri, mazingira hunijenga. Na mimi hunisaidia, kutoa matokeo bora bila kujichosha kupita kiasi. Ninachokipenda zaidi ni uhuru wa kupanga siku yangu. Nikiwa nyumbani, nina uwezo wa kupanga ratiba yangu kulingana na nguvu zangu. Najua kuna nyakati ya akili yangu inakuwa kali zaidi. Na kuna nyakati nahitaji kupunguza mwendo. Kufanya kazi nyumbani, huniruhusu kutumia nyakati hizo kwa hekima. Sijifungiwi sijifungiwi na mazingira ya lazima ya ofisini. Badala yake, nafanya kazi nikiwa katika hali inayonisaidia kuwa bora. Pia, mazingira ya utulivu unisaidia sana. Nyumbani, nina uwezo wa kudhibiti kelele, mwanga na mpangilio wa vitu. Ninaweza kuunda mazingira yanayonifanya nijisikie huru na makini. Hakuna usumbufu wa mazungumzo yasiyo ya lazima au kelele zisizoisha. Hii hunisaidia kuingia kwa urahisi kwenye hali ya umakini wa kina. Ambapo, kazi inasonga vizuri na kwa ufanisi. Kufanya kazi nyumbani pia kunanipa muda zaidi wa kujijali. Muda ambao ningetumia kusafiri, ninautumia kupumzika kidogo, kufanya mazoezi mepesi, na hata kutulia kimya kimya tu kwa dakika chache. Haya mambo yanaoneka ni madogo tu, lakini yana mchango mkubwa sana katika afya ya akili na mwili wangu. Ninapojijali vizuri nafanya kazi vizuri zaidi. Hilo limedhibitishwa kwa uzoefu. Kihisia pia, kufanya kazi nyumbani hunifanya nijisikie huru na salama. Niko katika mazingira yanayofahamu ambayo hayani lazimishi kujibadilisha ili kufaa. Hilo linanipa nafasi ya kuwa mimi. Na hilo linaadhiri moja kwa moja ubora wa kazi ninayofanya. Ninapokuwa huru kisaikolojia mawazo yanatiririka vizuri zaidi. Hata hivyo, sipuuzi changamoto zake. Kufanya kazi nyumbani kuna hitaji nidhamu binafsi. Hakuna mtu anayesimama pembeni kukuangalia. Kwa hiyo, lazima ujisimamie. Nimejifunza kuweka mipaka, kati ya kazi na mapumziko, kati ya muda wa kazi na maisha binafsi. Bila mipaka hiyo, kazi inaweza kuingia kila mahali au uvivu ukaanza utaratibu. Kwa hiyo, napanga muda wangu kwa makusudi.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na uhalisia. Mahali ya ambapo naweza kusongea bila haraka. Nikisikiliza mawazo yangu na mazingira yanayo ni zunguka. Kutembea kwangu, sio tu kwa ajili ya mwili. Mbali ni njia kuunganisha akili, hisia na mazingira. Ndiyo maana, mahali ninapopenda kutembea huwa na mchango mkubwa katika jinsi ninavyo jisikia. Napenda kutembea maeneo yenye asili. Hata kama ni kwa kiwango kidogo. Bustani, maeneo yenye miti. Au barabara tulivu zilizo na kijani pembeni hunivutia sana. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kutembea chini ya mti. Kusikia upepo ukipita kwenye majani na kuona mwanga wa jua ukichuja taratibu. Mazingira haya hunifanya nijisikie mwepesi. Kana kwamba mawazo mazito ya yanayoyeyuka hatua kwa hatua. Napenda pia kutembea asubuhi au jioni wakati dunia iki kwenye mwendo wake wa taratibu. Asubuhi hunipa hisi ya mwanzo mpya, hewa safi, utulivu, na nafasi ya kwanza siku bila presha. Jioni kwa upande mwingine, hunipa nafasi ya kuachilia siku iliopita, kutembea wakati jua linazama, hunisaidia kuweka mambo sawa, kichwani, na kuandaa moyo kwa mapumziko. Kuna nyakati napenda kutembea mtaani, ni kifurahia uhai wa kawaida wa watu. Si kelele nyingi, bali sauti za wakawaida, watu wakizungumza kwa mbali. Watoto wakicheza, biashara ndogondogo zikiendelea, kutembea katika mazingira ya aina hii. Hunikumbusha kuwa, mimi ni sehemu ya jamii, hunipa hisia kuunganishwa na maisha halisi, sio kujitenga nayo. Napenda sana kutembea mahali pasipo na msongamano mkubwa. Sipendi kusukumana na kukatizwa kila wakati, napenda kutembea kwa mwendo wangu, kusimama nikitaka, au kabadilisha mwelekeo bila usumbufu. Mahali panapo heshimu nafasi binafsi hunifanya nijisikie huru na salama. Kutembea peke yangu kuna nipa nafasi ya kutafakari. Lakini pia napenda kutembea na mtu ambaye naaminiana naye. Mazungumzo yanayotokea wakati wa matembezi huwa ya tofauti sana. Ya kweli, ya kina na ya sio na presha. Kutembea pembeni ya mtu huku mkiangalia mbele badala ya kukaa mkikaribiana, mkikaribiana uso. Uso kwa uso huleta aina ya mazungumzo yaliyo huru zaidi.

Kwa sasa, mnyama ninayofikiria sana na ambaye ningependa kumufuga ni mbwa. Kwa sababu, uhusiano kati ya binadamu na mbwa una kina cha kipekee sana. Si swala la kuwa na mnyama tu nyumbani, bali ni swala la kuwa na rafiki wa kweli. Anayekuelewa kwa hisia hata bila maneno mengi. Kinachonivutia zaidi na mbwa kwa mbwa ni uwaminifu wake usio na mashati. Mbwa anakupenda kwa jinsi ulivyo, si kwa kile ulichonacho au hali yako kwa siku hiyo. Ukirudi nyumbani umechoka, umefurahi au hata umevunjika moyo mbwa hatobadilisha tabia yake kwako atakukaribisha vile vile, kwa furaha ile ile. Huo uaminifu hunigusa sana. Kwa sababu katika dunia ya sasa ambako mahusiana mengi yanakuwa na masharti. Upendo wa aina hiyo ni wa nadra. Napenda pia ukweli kwamba kumfuga mbwa kunakufundisha uwajibikaji na nidhamu. Mbwa si kitu cha kupamba nyumba tu ni kiumbe hai mwenye mahitaji, chakula, mazoezi, afya na muda wa kupewa umakini. Kuwa na mbwa kunakulazimisha kuzingatia ratiba, kutoka nje hata kama huna sana hamu na kujali kiumbe mwingine zaidi ya wewe mwenyewe. Hilo linanijenga kama mtu, kwa sababu linanifanya niwe na mpangilio wa kujali zaidi. Kihisia, ninaamini mbwa anaweza kuwa msaada mkubwa sana wa akili. Kuna tafiti nyingi, zinazoonyesha kuwa, kuwa na mnyama wa kufugwa, hasaa mbwa, hupunguza msongo wa mawazo na upweke. Lakini hata bila tafiti, hilo linaonekana wazi tu. Kuwepo kwa mbwa, karibu kunaleta utulivu fulani, hata kukaa tu naye kimya kimya. Au kumuangalia akicheza. Kunaweza kubadilisha kabisa hali ya moyo. Ningependa sana kuwa na mbwa ambaye ana tabia ya utulivu, lakini pia mchangafu kidogo. Mbwa ambaye anaweza kuwa mchezaji wa kati wa matembezi au mchezo, lakini pia awe mtulivu wakati wa jioni au nyakati za kupumzika. Si lazima awe wa aina ya gharama kubwa. Kinachonivutia ni tabia na uhusiano. Si jina la mbwa au mwonekano waketu. Kumfuga mbwa pia kunanivutia kwa sababu ya mazingira ya maisha ninayopenda. Napenda kutembea. Napenda kutembea. Napenda asubuhi na jioni tulivu. Na mbwa anachangia sana mtindo huo wa maisha. Kutembea na mbwa si mazoezi tu bali ni muda wa kuungana na yeye na mazingira pia. Ni muda wa kupumua, kutulia na kufurahia sasa. Yaani kufurahia wakati huo. Zaidi ya hayo napenda jinsi mbwa wanavyokuwa wa kweli kabisa kihisia. Hawafichi furaha yao, hawajifanyi na hawana unafiki. Wakifurahi wanaonyesha, wakihitaji kitu wanaonyesha. Uhalisia huo hunikumbusha dhamani ya kuwa mkweli na wazi kihisia. Jambo ambalo mara nyingi, watu wazima tunalisahau.

Napenda rangi kama blue nyepesi au kijani tulivu. Hizo rangi hunifanya nijisikie utulivu na kuangalia mbele bila msongo. Rangi hizi husaidia kupunguza mawazo mengi na kuniruhusu kutulia. Hata rangi ya kijivu nyepesi inaweza kufanya kazi vizuri kwa sababu ni rahisi kuunganisha na vitu vingine vya nyumba. Na haina shinikizo la macho. Chumba chenye rangi hizi hutoa hisia ya kupumzika na huchangia usingizi mzuri na mtazamo mzuri wa maisha. Rangi ya joto kidogo pia hunipa hisia ya karibu na kitalii cha ndani. Kama kuna blue au kijani kilicho changanywa na rangi ya kupendeza kama beige au cream chumba kinajikuta kikiwa cha kupendeza lakini si chenye kelele za macho. Hii hunifanya nijisikie nyumbani kweli. Si kama chumba tu cha kulala, ni hisia ya kuishi na kupumzika kwa urahisi. Ninaamini pia kwamba, mwanga unaoangukia kwenye rangi hiyo unachangia sana. Rangi nyepesi hunyonya mwanga kwa usahihi na kufanya chumba kuonekana kikubwa kidogo, kilicho safi na kilicho na nafasi ya kutulia. Ukiwa nataa nyepesi za jioni, rangi ya ukuta inaweza kutoa mchanganyiko mzuri wa amani na joto. Kwa upande mwingine, sipendi rangi zilizo kali sana au zisizo na uwiano. Kwa sababu, huchosha macho na huongeza msongo wa akili bila sababu. Rangi zinapaswa kuwa nyepesi vya kutosha kumaanisha utulivu, lakini pia zenye nguvu kidogo kuleta hisia nzuri. Kwa mfano, rangi za moto kupita kiasi zinaweza kunifanya nijisikie nimeshikwa au nimeshinikwa au nikiwa chumbani peke yangu. Zaidi ya yote, napenda rangi ya ukuta iwe rahisi kuunganisha na mapambo na vitu vingine vya chumba. Kwa sababu, siyo tu ukuta una unachangia hisia, bali pia jinsi unavyoingiliana na samani, rangi ya mapambo na viti, rangi nyepesi, tulivu na yenye uwiano, huifanya nafasi iwe pahali pa kupumzika, kujisikia huru na kujiandaa kwa siku mpya bila msongo. Kwa kifupi, napendelea rangi ya ukuta iwe nyepesi, tulivu, yenye joto kidogo na yenye usawa wa hisia kama blue nyepesi kijani tulivu au kijivu kinachopendeza. Rangi kama hizi, huchangia utulivu wa akili sana.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni nyepesi za starehe na zinazoniwezesha uhuru wa mwendo. Kwa sababu, nguo sio tu zinalinda mwli, bali pia huadhiri hisia na jinsi unavyoshiriki katika dunia. Kwa mtazamo wangu, nguo bora ni zile zinachangia hisia uhuru kujiamini na urahisi wa kufanya shughuli za kila siku. Kwanza, napenda nguo za kawaida lakini za heshima. Kama shati la mikono mirefu au fupi kwa rangi tulivu, tishati nzuri au suruali zinazokaa vizuri. Si lazima ziwe za gharama kubwa, lakini lazima ziwe za starehe na zenye ubora wa kutosha kudumu. Nguo hizi huniruhusu kufanya kazi, kutembea au kupumzika bila kizuizi cha mwendo. Na kwa hivyo, hufanya maisha kuwa rahisi zaidi. Pili, napenda nguo zinazofaa mazingila na hali ya hewa. Katika hali ya joto, napendea tishati au shati nyepesi, zinazopumua vizuri. Katika baridi, napendelea sweater, jackets au nguo zinazoshikilia joto, lakini hazizuii mwendo. Nguo zinazofaa hali ya hewa, hufanya siku kuwa rahisi zaidi na hisia zenye utulivu. Siku unayoona hisia yako ni nzuri kwa sababu, unapumzika kiasili na mwili wako uko sawa ni siku nzuri. Nathamini pia rangi na mtindo wa nguo. Napendelea rangi tulivu na zisizochosha macho kama blue, kijivu, beige au rangi ya ardhi. Hizo hutoa utulivu wa ndani na zinasaidia kuona dunia kwa njia ya kupendeza. Mtindo ni rahisi. Si wa kuonyesha au kuvutia macho kwa nguvu, bali wa kuonesha utambulisho wa mtu kwa uwiano. Hii hunisaidia nijisikie mimi, si mtu mwingine. Kuhusu viatu napendelea vilivyo rahisi, vya starehe, vinavyotoa msaada wa kutosha. Hakuna haja ya kuvaa kitu kisicho na starehe kwa sababu kinaharibu mwendo wa mwili na hisia za uhuru. Kwa mwendo wa kila siku, viatu vinavyoruhusu kusongea kwa urahisi. Na kuwa na starehe ya mda mrefu ni muhimu sana.

Harufu ni nayo ipenda zaidi ni ile ya asili na yenye urahisi. Harufu ambayo hunifanya ni jisikie tulivu, hai na umeunganishwa na mazingira yangu. Siyo tu harufu ya kitu kikubwa au kitamu sana, bali ile inayobeba kumbukumbu nzuri. Utulivu au hisia ya starehe. Kwa upande wangu, harufu ni njia ya kipekee ya kuunganisha akili mwili na hisia. Napenda harufu ya majani, miti au bustani. Kwa mfano, wakati mvua inanyesha kidogo na dunia ikinuka harufu ya udongo, hiyo hunipa hisia ya faraja na amani. Ni harufu ambayo inanikumbusha utotoni. Wakati nilipokuwa nikicheza nje bila wasiwasi, harufu kama hiyo, haipati tu hisia ya starehe. Bali pia, hunifanya nijisikie huru, nikiwa huru kwa muda mchache kuachilia mawazo na msongo wa kila siku. Napenda pia harufu ya maua tulivu kama waridi au jasmini. Harufu hiyo, harufu hizi hazina nguvu ya kufuruga hisia. Badala yake, hunipulizia utulivu na hata hunisaidia kupumzika. Ni harufu ambazo unaweza kuzipata nyumbani kwenye bustani au hata kwenye chumba cha kazi. Na mara nyingi zina nifanya nijisikie tulivu na tayari kukabiliana na siku kwa mtazamo wa mzuri. Harufu ya upishi wa nyumbani pia inanivutia sana. Hasaa wakati napika chakula chenye harufu nzuri ya kupendeza. Harufu ya chakula kiki kuka kama mikate ya moto, viazi, viazi vilivyopikwa au mchuzi wenye harufu ya kipekee. Hunifanya ni jisikie salama na nyumbani kweli. Harufu hizi huchangia hisia ya maisha ya familia na furaha ya kawaida na hufanya akili ikumbuke dhamani ya vitu vidogo ambavyo maramoja hupuuzwa. Kuna harufu ya bahari au upepo wa pwani, pia ninayoipenda. Wakati upepo wa bahari unapita, unachanganya harufu ya chumvi kidogo, maji na udongo wa pwani. Harufu hii hunifanya nijisikie huru karibu na asili na hutoa hisia ya kupumzika bila vizuizi. Ni kama mwaliko wa kiasili wa kuachilia mawazo, huku mwili ukipokea baridi kidogo kutoka hewani.

Natumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano, kupanga maisha na kujifunza, kuliko kifaa cha burudani, cha brudani tu. Yani, kwangu simu imekua kama msaidizi wa kila siku. Kimya kimya inanisaidia kuunganisha vipande vingi vya maisha, vya maisha yangu bila kelele nyingi. Matumizi yangu makubwa ya simu ni mawasiliano. Napenda kuwasiliana na watu ni naowajali. Iwe ni familia, marafiki na watu wa kazi pia. Kutumia simu. Yani kutumia usimu, ujumbe mfupi au hata mitandao ya kijamii. Siku kwa kupika soga zisizo na maana. Bali kuangalia hali zao, kubadilishana mawazo au kusuluhisha jambo fulani kwa haraka. Simu inanirahisishia kuwa karibu na watu hata kama tupo mbali kimaumbile. Kuna wakati ujumbe mfupi tu, unaweza kubadilisha siku ya mtu, na hilo naliona lina dhamani kubwa. Jambo la pili ninapotumia simu sana ni kupata taarifa na kujifunza. Mara nyingi na jikuta ni kitumia simu kusoma nakala, kuangalia video za elimu, na kutafta majibu ya maswali yanayo nijia ghafla. Simu imenipa uhuru wa kujifunza wakati wowote. Ikuwe ni asubuhi, jioni, au hata nikiwa ninasubiri mahali fulani. Hata dakika chache tu zinaweza kuwa sumo jipya. Kwangu, hilo ni jambo la maana sana kwa sababu vinanifanya nijisikie ninaendelea kukua. Sio kusimama tu. Pia natumia simu yangu sana kwa kupanga maisha yangu ya kila siku. Kalenda, vikumbusho, noti na alarm. Hivi vyote, vimenisaidia kuwa na mpangilio. Padala ya kukumbuka kila kitu kichwani, simu inanisaidia kupanga majukumu, kukumbuka miadi na kuweka vipa umbele. Hii unipunguzia msongo wa mawazo kwa sababu, najua kuna mfumo, unanisaidia kunikumbusha nachopaswa kufanya. Kwa upande wa brudani, ndiyo, natumia simu lakini kwa kiasi tu. Naweza kusikiliza muziki, kuangalia video chache, au kusoma kitu kinacho nifurahisha. Muziki hasa unisaidia kubadilisha hali ya hisia. Kama nimechoka ama ninafuraha au pia kama nataka kulia. Nakini sijaribu kuifanya simu hiwe chanzo kikucha kupoteza muda. Nimejifunza kuwa kitumia simu bila mipaka inaweza kukuibia muda na umakini bila hata kugundua. Simu pia inanisaidia kwenye mambo ya vitendo kama malipo, kununua vitu au kufuatilia huduma mbali mbali. Hii inanirahisihhia maisha kwa sababu mambo mengi yanafanyika haraka na kwa ufanisi zaidi. Badala ya kusafiri au kupanga foleni naweza kufanya jambo kwa dakika chache tu kupitia simu. Hii hunipa muda wa kufanya mambo mengine yenye maana zaidi. Kihisia simu pia ni kama daraja, si mahali pa kuhishi tu. Najaribu kuhakikisha inaniunganisha na dunia badala ya kunitenga nayo. Dio maana siipendi kuitumia kwa muda mrefu sana bila sababu. Napenda niitumie tu kwa maksudi. Kama ninalengo fulani. Kisha nitaweka chini na kuendelea na maisha yangu halisi.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba. Si kwa sababu ati hii ni mwisho wa mwaka, bali kwa sababu unaunganisha hisia za furaha, kutafakari na muanzo mpya. Mwezi huu unanipa nafasi ya kusimama kidogo, kuangalia nyuma na kuona nimefanya nini. Na pia kujiandaa kwa mambo mapya yanayokuja. Kuna kitu cha kipekee kuhusu Disemba. Sio tu mwezi wa kalenda, bali ni kipindi ambacho hisia na mazingira inakubaliana kwa namna ya kipekee. Kwanza, Disemba hunipa hisia ya amani na utulivu wa ndani. Wakati wajioni au asubuhi, hewa huwa na baridi kidogo. Mwanga wa Jua unakua laini na anga na anga inajikokota kwa rangi za kipikee. Hio hunifanya nijisikie tulivu, nikitafakari mwaka ulioisha. Mikutano nilioshiriki, changamoto nilizokabiliana nazo na mafanikio madogo na makubwa. Nimwezi unaonifundisha kushukuru na kudhamini kila kitu kidogo. Disemba pia ni mwezi wa mahusiano na familia. Kwa kawaida, huu ni wakati watu wanapokaribiana kushirikiana na kusheherekea pamoja. Nimwezi wa furaha, lakini pia wahuruma na upendo. Hii hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kama sehemu ya jamii na familia yangu. Ni mwezi unaotufundisha kuwa furaha ni zaidi ya vitu. Ni kuhusu kuwa pamoja, kushirikiana na kusaidiana.

Ndiyo, ninavaa miwani. Kwa sababu, ni kifaa kinachoongeza starehe, afya na ufanisi wa kazi. Kila wakati ninapoivaa, najua si tu kuwa na muonekano mzuri, bali pia linaniwezesha macho yangu kufanya kazi kwa urahisi zaidi bila uchovu au msongo. Ninaivaa ili kuilinda macho yangu. Katika maisha ya sasa, ambapo skrini, simu, televisheni zipo kila mahali, macho yanachoka haraka. Miwani hunisaidia kupunguza uchovu wa macho, kupunguza mwanga mkali na kuimarisha kuona vizuri bila kuwa na tatizo la baadaye. Hii si tu faraja, bali ni kuekeza katika afya ya macho na jambo ambalo linanisaidia kuwa na utulivu zaidi kila siku. Miwani huniwezesha kuwana ufanisi zaidi. Nikifanya kazi za kompyuta, kusoma, au kuendesha gari, kuwa na miwani sahihi kunanirahishia kila siku. Si lazima niweke nguvu nyingi kuona vitu vyenye umbali, wa mbali au karibu. Na hivyo akili yangu inakuwa haina mzigo mwingi. Tofauti kubwa kujaribu kuona bila miwani na kuona kwa urahisi ukitumia miwani. Hii inaniongeza ufanisi wa kila siku na kupunguza msongo wa mwili na wa akili. Pia napenda mtindo wa miwani. Miwani inaweza kuwa sehemu ya kujieleza. Yaani rangi, umbo na ukubwa wake unaongeza tu mwonekano wangu. Bali pia hunionyesha kama mtu inavyotaka kuonekana. Mtulivu, makini au hata wa ubunifu kidogo. Lakini kwa upande wangu siyo kuonyesha tu bali ni kuunganisha utunzaji wa afya na mtindo.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni kuishi maisha yenye maana, mchango na utulivu wa ndani. Maisha ambayo hayapu mwiti kwa mafanikio ya nje, bali kwa athari inayowacha kwa watu na jamii inayonizunguka. Ndoto hii haiji kama jambo la ghafla, bali imejengwa taratibu kupitia mawazo, uzoefu na tafakari za mda kuhusu maisha na kusudi lake. Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu anayesaidia wengine kukua, yaani kiakili, kihisia, au hata kimaisha. Ninataka nifike mahali ambapo, ninachofanya kinanufaisha watu, si mimi pekee yangu tu. Iwe ni kwa kushiriki maarifa, kushauri, kusikiliza, au kusaidia mtu kufungua macho yake aone uwezo alionao. Hilo kwangu ina thamani kubwa sana. Ninaamini kuwa maisha yanapata maana ya kweli, pale unapogundua kuwa. Uwepo wako umeleta mabadiliko, hata kama ni madogo kwa maisha ya mtu mwingine. Kwa upande wa maisha binafsi, ndoto yangu ni kuwa na amani ya ndani. Mafanikio ya nje, hayana maana kama ndani una kelele, hofu au machungu yasiyotibiwa. Natamani kuwa mtu anayejijua, anayekubali udhaifu wake, anayejifunza kutokana na makosa na anayejipa nafasi ya kupumua. Amani ya ndani yananisaidia kufanya maamuzi bora, kuwa na mahusiana ya afya na kuishi bila kujilinganisha kupita kiasi na wengine.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki. Kwangu, kupiga chombo cha muziki ni zaidi ya ustadi. Njia ya kujieleza, kutuliza akili, na kuunganisha hisia zangu na sauti. Muziki una lugha yake ya kipekee. Na kila unapopiga chombo ni kama unaongea bila maneno. Napendelea zaidi vyombo ambavyo vina uhusiano wa karibu na hisia, kama gitaa au piano. Vyombo hivi vinanivutia kwa sababu vinaweza kuonyesha hali tofauti za moyo, furaha, huzuni, matumaini, au hata ukimya. Kuna wakati unagusa tu chombo au funguo chache na ghafla unahisi kama mawazo yote yaliyokua kichwani yanapata njia ya kutoka. Huo ndio uzuri wa muziki kwangu. Kipindi nachopenda zaidi kupiga chombo ni pale nikitaka kutulia au kuwa peke yangu. Baada ya siku ndefu, kuchoka au hata mawazo mengi, kuchukua chombo na kuanza kupiga taratibu, hunisaidia kupunguza mzigo wa akili. Zihitaji hata kupiga wimbo kamili. Wakati mwingine ni sauti chache tu zinazorudiwa, lakini zinatosha kuleta amani. Na kama kutafakari, ni kama kutafakari, lakini kupitia sauti badala ya ukimya. Napenda pia ukweli kwamba kupiga chombo cha muziki hunifundisha subira na nidhamu. Huwezi kujifunza chombo kwa haraka. Unahitaji kurudia, kukosea na kuendelea. Hii inanifundisha kukubali makosa yangu, kutokata tamaa na kufurahia mchakato badala ya kukimbilia matokeo. Somo hili hunisaidia hata katika maisha ya kawaida kunikumbusha kuwa mambo mazuri huchukua muda.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula chanye ladha safi yenye virubutisho vya kutosha na ambacho kinanifanya nijisikie furaha na starehe wakati nakila. Napenda chakula ambacho kinanipa furaha ya mara moja nikikula. Hii naeza kula chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa upendo kama vile wali na maharage, mchuzi wa nyama au mboga na kachumbari. Ladha zake ni nzuri, kamili, na hunifanya nijisikie nyumbani kweli. Kila kipande cha chakula, kinachokaribishwa kimyakimya kinanipa hisia ya usalama na starehe, kama mtu amekumbatia maisha kwa upole. Hii ni ladha ambayo haiishi kwenye kinywa tu, bali pia inaingia kwenye kumbukumbu za furaha na amani. Napenda pia chakula kinachobeba afya. Chakula kilicho na mboga safi, matunda, nafaka, na protini. Huchangia mwili wangu kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Chakula chenye afya hakipungui furaha ya kula. Bali kinapanua muda na nguvu za mwili. Kwa mfano, smoothie yenye matunda na mbegu kidogo au saladi yenye rangi nyingi. Si tu kinachosha macho bali pia hunipa hisia ya nguvu na afya. Ni hisia ya kuwa mwili wangu unashirikiana nami sikushughulikia, sikushughulika na maumivu tu au uchovu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa jia rahisi, lakini yenye maana. Napenda sana kukaa na kuzungumza nao. Mazungumzo ya kawaida, kuuliza siku ilikuwaje, kusikiliza changamoto zao, au kushiriki mawazo yangu. Hiyo hunijenga sana. Wakati mwingine tunacheka, wakati mwingine tunajadili mambo mazito ya maisha. Lakini yote hayo, hunifanya nijisikie nipo mahali sahihi. Kusikiliza nijambo linalolipa uzito mkubwa. Kwa sababu maranyingi, watu wanahitaji mtu wa kuwasikiliza, zaidi kuliko mtu wa kuwashauri. Napenda kutumia muda na familia kupitia chakula cha pamoja, kukaa mezani, kula pamoja, na kuzungumza huku chakula kikiendelea ni jambo lenye nguvu sana kihisia. Chakula kinapokuwa kimepikwa nyumbani, kinakua na ladha tofauti, ladha ya upendo na juhudi. Hapo ndipo hadithi za zamani hutoka, kumbukumbu huibuka na uhusiano huimarika bila hata kulazimisha. Kwangu, kula pamoja ni zaidi ya kushiba na kuimarisha mahusiano. Napenda pia kufanya shuguli ndogondogo pamoja kama kutembea kusafisha mazingira ya nyumbani au hata kuangalia kitu kimoja kwenye runinga. Hata kama ni kimya, uepo wa pamoja una maana. Kuna wakati hatuitaji kuzungunza sana. Kukaa tu pamoja, kila mtu akijihisi salama. Kunatosha, hiyo hunipa hisia ya kuwa, sehemu ya kitu, kinacho nilinda na kunikubali jinsi nilivyo.